Ndiyo, napenda hesabu kwa sababu hunisaidia kufikiri kwa kina na kwa mpangilio. Hesabu hunijengia uwezo wa kutatua matatizo kwa mantiki, hunifanya niwe makini na kunipa changamoto zinazochochea akili. Pia, hua napenda jinsi tu hesabu inavyotumika katika maisha ya kila siku. Kuanzia kupanga bajeti, kufanya mahesabu ya muda hadi katika sayansi na teknolojia. Kwa jumla, hua hesabu ni somo linalonifundisha nidhamu na uvumilivu.

Kitabu nachokipenda zaidi ni the power of one step kwa sababu kinahamasisha sana na kina ujumbe mzito wa kutia moyo. Kitabu hiki huwa kinazungumzia umuhimu wa kuchukua hatua ndogo mdogo katika maisha. Badala ya kusubiri mabadiliko makubwa mara moja. Kinaonyesha kwamba mafanikio makubwa huanza na uamuzi mdogo wa leo na pia inatufundisha kujifunza kitu kipya kubadlisha mtazamo na kuacha tabia mbaya kinanifundisha kuwa mtulivu, nidhamu na kujiamini ni nguzo muhimu kwa kufikisha malengo kwa jumla, ni kitabu kinachonipa motisha na kunikumbusha kwamba kila hatua hata ndogo ina maana.

Kipindi cha televisheni ninacho kipenda zaidi ni habari za saa moja kwa sababu, hunisaidia kupata taarifa za ndani na za kimataifa kwa wakati. Napenda kipindi hiki kwa kuwa kinawasilisha habari kwa wazi na kwa lugha rahisi na kwa ukamilifu. Pia hunifanya niwe na uelewano mpana na kinacho endelea duniani kwanzia siasa, uchumi, afya hadi michezo kwa hivyo kwa jumla, huwa ni kipindi muhimu kwangu kwa sababu ni njia ya kielimu na kunifanya niwe raia mwenye taarifa sahihi.

Ndiyo, nimewahi kujifunza kupiga gitaa kidogo na ilikuwa ni uzoefu mzuri sana. Na niliaza kwa kujifunza kodi za msingi pamoja na namna ya kupiga kwa mpangilio wa kawaida wa straming. Ingawa sikuwa mtaaluma kujifunza gitaa kulinisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa burudani wa kipekee. Pia ilinifundisha uvumilivu na nidhamu, ambapo ilinisaidia kwa sababu inaitaji mazoezi kwa mara kwa mara ili kuboresha ujuzi.

Ningependa kutembelea mji wa Paris, nchini ufaransa. Kwa sababu ni mji maarufu kwa uzuri wake, historia na utamaduni. Napenda kuona mnara wa Eiffle kutembelea makumbusho kama Lovry, na kutembea mitaani nikifurahia mandhari ya majengo ya kale na ya kisasa. Pia ningependa kuonja vyakula vya kifaransa na kujifunza zaidi kuhusu sana na mitindo ya maisha ya watu wa huko. Kwa hivyo, kwa jumla huwa, Paris ni mji ninautamani kwa sababu una uvuto wakipekee na wa kimataifa.

Kushughulikia makosa kazini huwa napenda kutumia njia ya utulivu na ya kimkakati kwanza, huwa nashugulikia kosa kwa kuthamini kilichotokea kwa manke, bila kuchukulia hisia. Kisha huwa naangalia chanzo cha kosa na jinsi kilichotokea ili kuepuka kurudiwa kwake. Baada ya hapo, huwa napanga suluhisho la haraka na linafanyika na mara nyingi napenda kujadili suluhisho. Hilo ili wenzangu au mkuu wangu ili kuhakikisha kila mtu anaelewa na kushirikiana. Mwisho huwa napenda kujifunza kutokana na makosa hayo, ili kuboresha utendaji wangu na timu yangu. Kwa jumla ni muhimu kushughulikia makosa kwa wazi, nidhamu na kujifunza.

Ndiyo, napenda mvua kwa sababu huniletea hisia za utulivu na faraja. Sauti ya matone ya mvua hunifanya nijisikie nikiwa mtulivu na hunisaidia kufikiri kwa kina na pia hunisaidia mambo mengi. Pia huwa napenda harufu ya ardhi baada ya mvua. Pamoja na hewa safi na baridi na unaofuata. Ingawa wakati mwingine mvua inaweza kusababisha usumbufu, lakini kwa jumla huifanya mazingira yaonekane mazuri na yenye uhai.

Mchezaji bora wa mpira wa kikabu duniani anaweza kutofautiana kulingana na kipindi cha mtazamo wa kuatu. Lakini mmoja wachezaji wanaoshikilia heshima kubwa ni Lebron James. Lebron, ni mchezaji wa marekani, anayejulikana kwa ujuzi wake wa kipekee. Uwezo wa kuongoza timu na kuonyesho uthabiti wa kiwango cha juu kwa miaka mingi. Ana mchanganyiko mzuri wa nguvu, kasi na akili ya kucheza. Jambo linalomfanya awe na uwezo kufanya mchezo muhimu wakati mzuri. Pia amepata mataji kadhaa ya NBA na amekuwa mfano wa kuigiwa na wachezaji wengi wa hapa wadogo duniani. Kwa jumla, Lebron James ni mfano mbora wa udhubutu katika mpira wa kikapu.

Ndiyo huwa napenda kuvaa kofia mara kwa mara. Hasaa ninapotaka kujilinda kutokana na jua au baridi. Kofia pia ni sehemu ya mitindo na inaweza kuongeza mvuto wa mwonekano wangu. So zaidi ya hayo kuvaa kofia kunanisaidia kujihisi vizuri na kuonyesha mtindo wangu binafsi. Kwa jumla, ni kitu cha matumizi cha kawaida ambacho kinafaa kuwa na ulinzi na mvuto wa kisasa.

Sera za kampuni ambayo ninaiona muhimu ni hile nimehimiza uwazi na mawasiliano bora sera kama hii inajenga uaminifu kati ya wafanyikazi na usimamizi. Kuimarisha utendaji wa timu na pia husaidia kutatua changamoto mapema kabla hazijakua pia ina nihimiza mazingira ya kazi yenye usaa na wajibikaji. Jambo ambalo ni muhimu kwa mafanikio za kampuni na wafanyikazi wake.

Ndio napenda kuvaa vipuli napenda vipuli kwa sababu huniongeza mtindo na mvuto wa mavazi yangu bila kuwa mgumu au wa ziada. Vipuli hivi pia hunifanya nijisikie nadhifu na mwenye uhakika katika mwonekano wangu mwenyewe.

Naandaa ripoti za kazi kwa njia ya mpangilio na kwa utaratibu wa hatua kwa hatua. Kwanza huwa nakusanya taarifa zote muhimu kutoka kwenye shughuli, mawasiliano na data zinazohitajika. Kisha ninaandika muhtasari kwa hoja kuu, nikihakikisha kila jambo na limeelezwa na uwazi na kwa usahihi. Baada ya hapo huwa ninaweka ripoti kwenye mfumo unaofaa nikitumia vichwa va habari jedwali na michiro hiyo inahitajika ili iwe rahisi kusoma na kuelewa pia huwa napenda kupitia ripoti hiyo mara mbili au tatu. Ili kuhakikisha hakuna makosa ya kisarufi au kihesabu. Na kwa kikisha tarifa zote sahihi. Mwisho huwa napendekeza mapendekezo au hatua zinazofuata kulingana na matokea yaliotolewa. Kwa njia hii, ripoti zangu huwa si tu taarifa za kazi. Bali pia hutoa mwongozo na kutekeleza maamuzi kwa uwazi na kwa usahihi.

Zawadi nzuri zaidi niliwahi kupokea ni kitabu cha maendeleo binafsi kilichonipa mwanga na motisha wa kibinafsi. Nilipokipokea sikuona tu kama zawadi ya kifedha, mbali pia kama fursa ya kujitunza na kuendeleza uwezo wangu binafsi. Kitabu hicho kilinisaidia kuelewa jinsi ya kupanga malengo kuimarisha nidhamu binafsi na kuboresha mbinu zangu za kujifunza na kufanya kazi zawadi hii ilikuwa tu ya kipekee kwa sababu haikuishi tu kuwa tu kitu cha kimwili. Mbali ilikuwa ni zawadi ya maarifa na mwongozo wa maishi. Ambayo nimeendelea kuithamini na kutekeleza katika maishi yangu ya kila siku. Lilinifundisha pia dhamani na kufikiri kwa kina. Kudhamini zawadi zilizoongoza dhamani za ukweli na kuzingatia maendeleo binafsi zaidi ya kupata vitu vya fedha kipeke.

Mziki ninayosikiliza mara nyingi ni ile yenye maneno yenye maana na midundo yenye kuhamasisha. Napenda aina mbalimbali za muziki ikiwemo muziki wa kisasa, kwani husaidia kuimarisha umakini, kupunguza msongo wa mawazo na kunipa motisha katika kufanya kazi. Pia kusikiliza muziki, kunanisaidia kuzingatia zaidi wakati wa kazi nazohitaji umakini mkubwa na kuanza siku yangu kwa mchati chanya. Kwa upande mwingine, huwa napenda pia muziki unaongeza ubunifu na kufungua mawazo mapya hasa wakati wa kutatua changamoto au kupanga miradi.

Ndio, ninagawanya taka zangu. Nina amini kuwa kila mmoja anajukumu katika kulinda mazingira na kudumisha usafi wa jamii. Kwa hivyo, mara zote ninapo weka taka, ninaweka zile nazoweza kuchakata tofauti na zile zisizoweza kuchakatwa ili kurahisisha mchakato wa uchakataji na kupunguza uchafuzi. Pia ninaangalia njia nyingine ya kupunguza taka, kama kutumia upya, baadhi ya vifaa, kupunguza matumizi yasio na lazima, na kuchagua bidhaa zinazoweza kutumika mara nyingi. Kwa nija hii, hii si tuu kunichangia tu usafi wa mazingira. Bali kujenga tabia ya uwajibikaji na uangalizi katika kila kitu kinachotomia au kuchagua. Ninaona hii ni sehemu ya jinsi kuishi kwa uwajibikaji na kusaidia ili kwa njia ndogo lakini yenye maana.

Napenda kusherekea siku kuu kwa njia inayo jumuisha familia, marafiki na sherehe za kifamilia. Kila siku kuu huwa napanga muda maalum kushirikiana na wapendwa wangu, kusherekea mafaniko ya mwaka uliyopita na pia kupumzika kidogo kutokana na shuguli za kila siku. Kwa mfano maranyingi huwa napanga chakula cha pamoja, michezo midogo au shuguli za burudani zinazotu unganisha zaidi. Zaidi ya hao, siku kuu nifrusa ya kushkuru, kutafakari na kueka malengo mapya ya kibinafsi na kikazi. Napenda pia kusherekea kwa kutoa zawadi ndogo kwa familia na marafiki jambo linaloleweza, furaha na linausiana na ukaribu. Hii husaidia kunipa nishati chanya, motisha na msukumo wa kuendelea kufanya vizuri katika maisha yangu wa kila siku.

Kitu nachokipenda kuhusu shirika langu ni mazingira yake ya kazi na namna inavyothamini watu wake. Shirika linaonyesha mishikamano mzuri kati ya wafanyi kazi na inahimiza ushirikiano wa timu. Na linatoa fursa kujifunza na kukuza ujuzi. Hali hii hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii na kuchangia mawazo yangu kwa huru. Pia huwa napenda mfumo ya mawasiliano yaliyo wazi unaowezesha kila mfanyi kazi kuelewa malengo ya shirika na wajibu wake. Aidha shirika linaweka mkazo kwenye uwajibikaji na ubora wa kazi jambo linalonifanya nijiskie kuthaminiwa na kuwa sehemu za mafanikio yangu.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari. Kuiona bahari, kulinipa hisia ya utulivu na mshangao mkubwa kutokana na ukubwa na uzuru wake wa asili. Tukio hili, ilinifanya kuthamini zaidi mazingira ya asili na nguvu ya maumbile pia ilinipa nafasi ya kutafakari, kupumzika, kisaikolojia na kupata mtazamo mpya kuhusu maisha. Kwa jumla, uzoefu huo, ulikuwa wa kukumbukwa na ulichangia kuongeza shukran yangu kwa mazingira ya asili na umuhimu wa kuyatunza.

Napenda mikutano iliyoandaliwa vizuri. Yenye malengo ya wazi na inaheshimu muda wa washiriki. Mikutano ya ainahii hunisaidia kuelewa kwa haraka madhumuni ya kikao kuchangia mawazo kwa ufanisi na kufikia maamuzi yana yotekelezeka. Pia napendelea mikutano inayohimizi ushiriki wa kila mshiriki. Mawasiliano ya wazi na majadiliano yenyeheshima. Zaidi ya hayo, napenda mikutano inayotoa fursa na kubadilisha na mawazo. Kutoa mrejesho wa kujenga na kupanga hatua zinazofuata kwa uwazi. Mkutano inapokua na mkhutasari, mzuri na majukumu inaeleweka, huongeza ufanisi wa kazi na kuha kikisha malengo ya timu ya shirika ya nafikiwa kwa wakati.

Mimi hujipa muda kufanya mazoezi ya mwili angalau mara tatu kwa wiki. Ninachukulia mazoezi kama sehemu muhimu wa kudumisha afya nishati au umakini kazini. Mazoezi hayo unisaidia pia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya niwe na motisha wa kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Hata hivyo, zinazojawa na shughuli nyingi huwa najaribu kuhakikisha kwamba kuna muda wa kufanya mazoezi ili niwe ni kutembea, kukimbia au kufanya mazoezi ya nguvu nyepesi nyumbani.

Napenda wanyama ambao ni wa kirafiki na wanaweza kushirikiana na binadamu kwa urahisi, kwa vile mbwa na paka. Wanyama hawa hunipa furaha, hufundisha uvumilivu na husaidia kupunguza msongo wa mawazo. Pia napenda wanyama wa porini, wanaoweza kufundisha ustahimilifu, heshima, kwa mazingira natamani maisha ya asili. Kwa jumla, napenda wanyama wanaoweza kuleta furaha, mafunzo na mshikamano katika maisha yangu, iwe nyumbani au katika mazingira ya asili.

Ndiyo, napenda sana kujifunza historia, historia hunipa fursa ya kuelewa maendeleo ya jamii, matukio yaliotokea zamani, na jinsi watu walivyokabiliana na changamoto zao. Kupitia historia, ninajifunza maadili, maamuzi bora, na makosa ya kimsingi yanayoweza kutumika katika maisha ya sasa. Pia, kunanipa mtazamo mpana wa dunia, na husaidia kuelewa matamaduni tofauti, kushirikiana vizuri na wengine, na kuthamini uridhi wa kiutamaduni. So kwa jumla huwa najifunza historia ni njia ya kukuza maarifa busara, mtazamo chanya wa maisha.